Kawaida, vifaa vya electroniki vinafaa kusafishwa mara kwa mara kulingana na aina ya kifaa na programu. Simu na kompyuta safisha angalau mara moja kwa mwezi au unapoona kuna version mpya zile za usalama, programu na apps mara nyingi zinaupdate mara kwa mara. Ni vizuri kuruhusu update kwe kiotomatiki firmware ya vifaa kama vile ya ruta au printa safisha baada ya miezi tatu au sita au kama mtengenezaji anatolea update kumbuka kusasisha mara kwa mara kunalinda kifaa chako dhidi ya virushi. Kunaongeza utendaji na kufanya programu viwe dhabiti ikiwa unataka, unaweza.